Chakula ambayo napenda kupika, mboga ambayo napenda kupika zaidi, napenda kupika skumawiki, spinach na cabbage. Hizo ni mboga mara mingi mi hu hua napika wakati wa chajio. Kwa maana ni chakula ambayo ukiikulanisha na ugali, inasaidia mwili sana. Ndiyo, ndo maana hua naprifa kukula mboga, spinach na cabbage. Alafu ni kitu ya raisi kupika ambayo napenda kupika pia.

Ndiyo napenda kupiga picha sana, kwa sana. Kwanza wakati ya ambao nafili, najihisi niko pahali pazuri pa kupiga picha. Yaani nikiwa nimeenda mahali, madhari kama iko sawa, natamaningi pia kupiga picha sana. Wakati ambao nafili, nasikia tu nikona, wakati ambao nasikia tu nafaa kupiga picha, mimi hupenda kupiga. Wakati wowote mimi hupiga picha. Yaani nikiamka hivi nikisikia leo nakaa vizuri napiga picha. Nikienda kwa nini mpya mazingira mapya napenda pia kupigia picha ili kunikumbusha mengi. Kwa maana siku hizi kuna google unapiia picha alafu unaziposti hapo So wakati mwingine after like tano years, miaka kaa tano nyuma unaangalia picha ambayo ulipiga unaona kweli kwa kweli nimekuwa mkubwa.

Ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya wakati mwingine na ni vile unajipata uko kwa hiyo position ya kutaka kujaribu vitu different but mostly mi tamaningi kujaribu vya kula mingi. Different cuisine, yaani at least ni kuwe nimejaribu kukula chakula ya wachaina nijaribu. Siku moja natamani ni kule sea foods, wakati ambao natamani naeza yaani I just naeza toka tu hivi nje nipate food nidishi so unapata ni noma ni noma ni noma saa hii but pesa zikijipa ni hivo. Naeza kujaribu zote kwa maana natamaningi sana kujaribu.

Kuna watu wengi ambao wamenifunza jambo muhimu katika maisha yangu, familia, marafiki, na hata watu ambao nimekuja kupatana nao katikati ya masiku. Eh, ambao wamekuja wakani, wamenifunza mambo maisha, mambo mingi zaidi ya maisha kulingana yaani nafaa kujua mambo mingi kuhusu na nidhamu, kutilia maanani katika masomo. Wengi sana wamenisidia kukuwa mahali ambapo niko saizi sana sana wazazi wangu.